Ningependa kushauri mtu kwamba, katika maisha hii ya sasa, tuwe watu wazuri, tuwe ambao tunapenda wenzetu, tusikue na chuki moyoni, tusikue na wivu moyoni, tupende kila mmoja, tukue na amani, na tutaishi vyema.

Mimi napenda kuandika muda mwingi sana. Katika kazi yangu ya ualimu, pia ninapenda kuongea. Mimi ni mwalimu kwa hivo kuongea ni kazi yangu. Lakini sana sana ninapenda ninapoandika. Kama ni kwa kitabu ama ubaoni.

Mahali ambapo ningependa kutembelea mahali pa kihistoria ni pale mahali panapoitwa Kariandusi ni ya Gilgil. Pale kulikuwa na mifupa za wale ambao tunasema the early man ni uzaliwa wa mwanadamu.